Msimu ninao upenda zaidi ni msimu wa vuli. Huu ni ule msimu wa mvua fupi unaoanza karibu wa mwezi wa oktober mpaka disemba. Hivi ndivyo ni navyo uona msimu wa vuli. Ya kwanza ni baraka kwa wakulima. Baada ya kiangazi kirefu na vumbi la miezi wa agosti na septemba, vuli inakuja kama ukombozi. Ya pili, vuli iko na hali ya hewa ya kipekee. Vuli haina ile baridi kali za katikati wa mwaka wa juni au julai lakini una unyevunyevu fulani wa upepo mwanana. Mawingu yanakua yamepangana kwa uzuri na jua linakuwa hali chomi sana. Ni wakati mzuri sana wa kufanya kazi za nje bila kuchoka haraka. Na la tatu, vuli inahusiana na maandalizi ya sherehe. Kwa sababu vuli inaisha mwezi wa disemba, mara nyingi inahusishwa na hali ya shamra-shamra za kuelekea mwisho wa mwaka. Watu wana kuwa na msisimko wa mavuno wa haraka na mahindi, mchanga, mboga za majani, zote zinavunwa kuelekea siku kuu za Christmas na mwaka mpya.

Hivi ndivyo ninavyo andaa wiki yangu ya kazi. Ya kwanza ni maandalizi ya jumapili jioni. Siku yangu ya kazi, haianzi jumatatu. Huanza jumapili jioni. Hua naketi kwa dakika kumi na tano na kuandika ajenda zangu kuu tatu. Ambayo, nikishindwa kufanya mengine yote, haya lazima ya kamilike ili wiki iitwe yenye mafanikio. Ya pili, naangalia kanuni ya kula chura. Huwa napanga kazi ngumu zaidi ya zinazo hitaji ya akili nyingi asubuhi na mapema, kati ya saa mbili na saa tano asubuhi. Hapo ndipo ubongo wangu unakuwa na chaji ya kutosha. Kazi ndogo ndogo kama kujibu barua pepe au kupanga mafaili nazisongeza mchana wakati ni meanza kuchoka kidogo. Ya tatu ni kupanga vitalu vya muda. Badala ya kuwa na urodha ndefu ya mambo ya kufanya, mimi hutumia kalenda yangu kupanga muda maalum kwa kila kazi. Kwa mfano saa tatu hadi saa tano ni kuandika ripoti. Wakati huo, simu inakua mbali na mimi, hii inanizuia kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Ya nne, ni muda wa dharura na kupumua. Kosa kubwa ninalokuwa nafanya zamani ni kupanga kila dakika ya kila siku. Siku hizi naacha shimo la saa moja kila siku kwa ajili ya mambo ya darura au mu kitano ya kukushutukizia. Isitoshe kila bada ya saa moja ya kazi lazima ninyanyuke ninywe maji na kuosha viungo kwa dakika.

Ndiyo, ninapenda kuoga kwa maji ya moto. Hizi ndizo sababu zinazonifanya nishabikie maji ya moto. Ya kwanza, ni tiba ya akili na mwili. Bada ya siku ndefu ya kukimbizana na kazi, foleni na pilkapilka za mijini, kuoga maji ya moto ni kama vifungo vya stressi zinatolewa. Maji ya moto yanasaidia kulegeza misuli iliokaza na kufanya mwili uhisi mwepesi. Ni kama unapata huduma ya masaji ndogo ukiwa bafuni kwako. Ya pili, inasaidia kupata usingizi mnono. Nimegundua kuwa nikiosha mwili kwa maji ya moto, kabla ya kulala, usingizi unakuja unakuwa wa kiwango wa juu sana. Kuna utulivu fulani ambao mwili unapata, na unajikuta unapanda kitandani ukiwa umeshapoa na akili imetulia. Ya tatu, ni usafi wa kweli. Kuna ile hali ya kisaikolojia kwamba maji ya moto yanasafisha zaidi. Kuhisi mvuke bafuni na kuona jinsi sabuni inavyofanya povu jingi kwenye maji ya moto inanifanya nihisi kuwa nimeondoa uchafu wote na mafute ya mwili kwa asilimia mia moja.

Ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha ya amani na kuwacha alama kwa watu. Yani, ndoto yangu ni kuwa yule mtu ambaye hata nikiondoka watu waseme yule jamaa alikuwa msaada sana. Kila ukiongea naye unatoka na kitu kipya au unajisikia vizuri. Natamani kuwa na uwezo wa kuwasaidia watu wengi zaidi. Wafikie malengo yao. Iwe ni kijana anatafuta kazi au mzee anataka kuelewa mambo ya kisasa. Pia ndoto yangu ya siri ni kusafiri duniani kote. Natamani kuona kila kona ya dunia, nionje vyakula vya ajabu, hata vile vinavyo washa, na nijifunze tamaduni tofauti. Nataka nione mlima wa Himalaya, nitembee kwenye mitaa ya Tokyo, na nile pizza kule Italia. Maisha ni mafupi. Kwa hiyo nataka nione kila kitu kabla kamba haijakatika.

Rangi yangu ya kupendeza zaidi ni blue ya bahari. Kwa kimombo wanaitia deep blue. Unajua kwanini? Kwa sababu tatu kubwa zinazonifanya nione hii rangi ndio kila kitu. Ya kwanza ni utulivu. Blue inanipa amani fulani hivi moyoni. Ukichoka halafu unaangalia anga la blue au bahari, unahisi kama presha ya maisha inashuka kidogo. Na ni rangi ambayo haina kelele. Ya pili ni uaminifu na umakini. Kwenye mambo ya kazi au hata mavazi, blue inaonyesha mtu anaye jitambua na mwaminifu. Ni rangi ambayo inafanya mtu aonekane yuko vizuri kichwani. Ya tatu, haina usumbufu. Blue inaendana na karibu kila kitu. Iwe kwenye nguo, rangi ya kuta, au hata nembo za kampuni kubwa. Blue huwa haichoshi macho.

Jukumu ninalo lipenda zaidi, kazini ni kutatua matatizo magumu. Yaani, unajua ile hali ya mtu kuja kwako, akiwa amekata tamaa, ama amekwama kabisa na jambo fulani. Halafu mimi nikakaa naye, tukachambua lile tatizo, kipande kwa kipande, mpaka mwishowe, tukapata suluhisho. Ile hali ya kuona taa inawaka, kichwani mwa mtu na anasema, aisee, kumbe ilikuwa hivi, asante sana. Hivyo, ndivyo, ninavyo pata raha kuliko kitu kingine chochote. Hizi hapa ni sababu nyingine kwanini napenda hili jukumu. La kwanza, inanifanya nifikirie nje ya boksi. Kila mtu anayekuja kwangu, anakuja na changamoto tafauti. Leo inaweza kuwa kuhusu biashara, kesho kuhusu maswala ya kifamilia na kesho kutwa ni mambo ya teknolojia. Hii inanifanya nisiwe roboti wa kufanya kitu kile kile kila siku. Inafanya akili yangu iwe changamfu muda wote. Ya pili, unaweza kujifundisha vitu vipya. Ya tatu, inakurahisishia maisha mwenyewe na pia kuwarahisishia watu maisha yao.

Ndiyo, mimi hufuata matukio ya kimataifa. Dunia sasa imekua kama kijiji kimoja. Kwa hiyo, nikisema sifuati mambo yanayoendelea duniani, nitakuwa najidanganya. Inabidi uwe macho wakati wote ili usipitwe na wakati. Hivi ndivyo mimi hufuatilia mambo hayo, lakini kwa mtindo wangu. Ya kwanza ni teknolojia na ugunduzi. Hapa ndipo moyo wangu ulipo, napenda sana kufuatilia kampuni kubwa kama vile Google, Apple, au zile zinazohangaikia na mambo ya anga kama vile SpaceX. Nikisikiliza kuna ugunduzi mpya wa dawa ya ugonjwa fulani au simu mpya yenyeuwezo wa ajabu, hapo utanipata. Nataka kujua teknolojia inabadilishaje maisha yetu kila siku. Ya pili ni siasa na uchumi. Huwa naangalia sana mambo yanayoathiri mifuko yetu na amani ya dunia. Kwa mfano, mambo ya bei ya mafuta duniani, vita vinavyoendelea huko na kule, au uchaguzi wa nchi kubwa. Haya mambo yanayoonekana yako mbali, lakini mwisho wa siku yanayaathiri bei sukari au unga hapa nyumbani. Ya tatu ni mazingira na mabadiliko ya tabianchi. Tabianchi ni jambo ambalo haliwezi kupuuzwa nafuatilia sana ripoti za mazingira kwa sababu tunaziona athari zake, mara joto limezidi, mara mvua hazitabiriki, ni muhimu kujua dunia inapanga nini ili kulinda sayari yetu kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Kusema kweli, mimi sipendi chakula chenye mafuta kingi. Hizi ndizo sababu. Napenda sana vyakula vya kuchemsha, kuchoma, au vilivyo pikwa kwa mvuke. Nikila chakula ambacho hakijazama kwenye mafuta, nahisi mwili wangu unakuwa mwepesi na akili inachangamka. Baada ya kula, sipati ile hali ya kuskiza usingizi mzito au uchovu wa tumbo unaokuja baada ya kula vitu vizito. Pia napenda kuskia ladha halisi ya chakula. Kama ni samaki, niskie utamu wa samaki badala ya ladha ya mafuta ya kukaangia.

Tunda linalonipendeza zaidi ni embe. Hizi ndizo sababu ambayo embe linaongoza katika orodha yangu. Ya kwanza ni utamu wa ajabu. Ile ladha ya embe lililoiva vizuri hasa yale ya dodo au boribo haina mpinzani. Ni utamu flani wa asili ambayo unakata kiu na kuwacha ukiwa umeridhika kabisa. Ya pili ni harufu. Harufu ya embe lililoiva ni kitu ambacho kikikupita puani lazima utageuka. Inaleta hisia za nyumbani, mashambani na msimu wa jua. Ya tatu, linaenda na kila kitu. Embe unaweza kula hivyo hivyo, unaweza kutengeneza juisi nzito au baridi, na hata kukata vipande vipande kwenye saladi. Ni tunda ambalo halichoshi.

Ndiyo, mimi napenda chakula kitamu. Mimi naona chakula ndiyo furaha ya maisha. Nikizungumzia chakula napata picha ya ile hali ya kukaa mezani na kusubiri mlo ambao harufu yake tu inakufanya uanze kupata njaa. Hapa kuna sababu kwanini mlo mtamu ni kitu cha muhimu sana kwangu. Sio kushiba tu, pia ni burudani. Kula chakula kitamu ni kama kuangalia filamu nzuri au kusikiliza wimbo mtamu. Kuna ile hali ya kuridhika, unayoipata baada ya tonge la kwanza la wali, pamoja na nazi au kuku wa kupaka uliokolea viungo. Ya pili ni viungo. Siri ya chakula tamu kwangu ipo kwenye viungo. Sipendi chakula ambacho kimepoa ama hakina mzuka. Napenda vile ambavyo vimeungwa vizuri. Uwe ni mdalasini, iliki au hata pilipili. Ya tatu ni kushirikiana na wengine. Chakula kitamu kinakuwa bora zaidi kikiliwa na marafiki au familia. Ile hali ya kupiga gumzo huku mnakula kitu mlichokipenda wote. Inatengeneza kumbukumbu nzuri sana.

Kiukweli nimeona sera nyingi za kampuni, lakini ile ninayoiona ni muhimu kuliko zote ni sera ya uwazi na mawasiliano. Hapo ndipo kila kitu kinapoanza au kufia. Hizi hapa ni sababu tatu kwa nini naona hiyo ndiyo injini ya kampuni yoyote. Ya kwanza, inajenga imani. Hakuna kitu kinachowaumiza wafanya kazi kama kuhisi kuna mambo yanayofanyika chini ya kapeti. Kampuni inayoweka wazi malengo yake, changamoto na hata hali ya kifedha inawafanya wafanyikazi wajione ni sehemu ya familia, sio tu vibarua. Ya pili inapunguza siasa za ofisini. Sehemu ambapo taarifa hazitolewi kwa uwazi, uvumi na majungu hutawala. Sera ya uwazi inakata mizizi ya maneno ya mitaani. Ofisini kwa sababu kila mtu anajua ukweli unatoka wapi. Ya mwisho ni ubunifu na ufumbuzi. Wafanyikazi wanapojua changamoto halisi za kampuni wanakuwa na nafasi nzuri ya kutoa mawazo mapya. Huwezi kutatua tatizo ambalo hulijui au huna ruhusa ya kulizungumzia.

Ndiyo, ninapenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota ni moja kati ya vitu ambavyo vinanifanya nijihisi mdogo sana hapa duniani. Lakini kwa namna fulani, inanipa amani ya ajabu. Hakuna kitu kinachopumzisha akili kama kukaa nje usiku, kukiwa na giza nene na utulivu, kisha unatazama juu kuona ule urembo wa asili. Hapa kuna mambo machache kwa nini napenda sana kufanya hivyo. Ya kwanza, inatuliza akili. Katika ulimwengu huu wa kila siku wenye kelele, simu zinazolia na kazi nyingi kuangalia nyota kuna kufanya usimame kwanza. Ni kama meditation ya bure. Unashanga ukubwa wa ulimwengu na matatizo yako ya kila siku yanaanza kuonekana madogo. Ya pili ni maajabu ya sayansi. Kila mara nikiona nyota. Huwa nawaza kuwa mwanga ninauona sasa hivi huenda ulisafiri kwa mamilioni ya mamiaka kufikia hapa. Ni kama kuangalia mashine ya muda. Inasisimua kuwaza kama kuna mtu mwingine huko mbali anayetazama upande huu na kuwaza kitu kile kile.

Kwangu mimi, mwezi ninaupenda ni mwezi wa septemba. Ni mwezi wa kipekee sana. Baada ya pilka-pilka za katikati ya mwaka na baridi kali ya juni na julai kupita, septemba inakuja na utulivu fulani hivi. Utulivu ambao inanifanya nijihisi niko wakumaanisha sana zaidi na maisha. Hapa kuna sababu kwa nini naupenda mwezi huu. Ya kwanza ni msimu wa mabadiliko. Septemba ni kama mwanzo mpya bila presha ya januari. Hali ya hewa inaanza kuwa rafiki, jua linaanza kuchomoa vizuri na kutoa ile bashasha ya msimu wa kiangazi kuelekea mwisho. Mazingira yanakuwa na rangi flani ya dhahabu inavutia sana. Pia, mwezi huu unauzalishaji. Huu ndiyo mwezi ambao najikuta nina nguvu mpya yakumalizia malengo niliyoyaweka mwanzoni mwaka. Ni mwezi wa kujituma. Kabla ya vurugu za sikukuu za mwisho wa mwaka, unatumia huo mwezi vizuri. Watu wengi wanakuwa wamerudi kwenye mstari baada ya mapumziko ya hapa na pale. Pia, septemba ina utulivu wa mtaani. Safari nyingi za likizo zinakuwa zimeisha na hata watoto wamerudi shule. Mji unakuwa na ratiba inayoeleweka. Na nirahisi kupata muda wa utulivu na wakufanya mambo yako binafsi bila bughudha. Pia, mwezi wa septemba una matunda na chakula. Septemba huwa na neema ya matunda mengi na vyakula vya msimu. Ni mwezi mzuri wa kufurahia jiusi baridi au matunda fresh ukiwa umechoka na kazi. Kwa ufupi, septemba inanipa ule usawa kati ya kufanya kazi kwa bidii na kufurahia maisha kwa utulivu. Ni mwezi ambao unanikumbusha kuwa, mwaka unakata. Hivyo ni wakati wa kukuza buti kwa umakini.

Nikiamua kula nje ya nyumbani, mimi ni mtu wa aina mbili. Napenda sana vijiwe vya asili, lakini pia napenda migahawa yenye utulivu. Kwangu mimi, sehemu ninayoikula ni muhimu kama vile chakula chenyewe. Hizi ndizo aina ya sehemu nnazopenda zaidi. Ya kwanza ni vijiwe vya choma. Hakuna kitu kinachoshinda harufu ya moshi wa makaa na nyama inayochomwa taratibu. Napenda sehemu ambazo zina nafasi ya wazi. Ambako unaweza kukaa na marafiki, kufurahia kuku choma, mbuzi choma, au ndizi choma huku mkipiga gumzo. Hizi ndio sehemu huwa na hisia za kipekee ambazo huzipati kwenye migahawa mikubwa. Ya pili ni kwenye migahawa ya puani. Kama niko karibu na bahari au ziwani, ninatafta sehemu inayouza samaki freshi. Ile hali ya kula samaki aliepakwa na nazi au kukaangwa vizuri, huku ukisikia upepo mwanana inanipa amani sana. Pia kwenye duka za kahawa. Kwa siku ambazo nataka kufanya kazi kidogo au kusoma kitabu, natafta kafe yenye harufu mzuri ya kahawa na kiti cha starehe. Hapa nitagonga mkate mzuri au keki na kikombe cha kahawa ya maziwa. Pia, kuna migahawa ya kimata kitamaduni. Napenda sana sehemu zinazopika chakula cha asili kwa kiwango cha juu. Mahali ambapo unaweza kupata wali nazi, kisamvu, kilichokolea, au mlenda wa nyumbani. Hizi sehemu zinanikumbusha ladha za asili ambazo mara nyingi tunazisahau tunapokula vyakula vya kisasa. Kitu kimoja ambacho lazima kiwepo ni usafi. Haijalishi ni kijiwe cha mtaani au mgahawa wa nyota tano. Usafi wa mazingira na huduma nzuri ndivyo vinavyonifanya nireje tena.